Kazi ya nyumbani, hakuna kazi ya nyumbani ninayoichukia. Ila kuna kazi za nyumbani ambazo zinahitaji muda mwingi kuzifanya, ambazo zinaitaji maandalizi mengi. Kwa mfano wa zaidi ni kazi za kuosha vyombo, kuvipunguza usichafu vile vyombo ambavyo mmevitumia kwenye kupatia chakula kwa muda husika. Ila kiufupi hamna kazi ya nyumbani ambayo inani inanifanya niseme ni mbaya kwa sababu zote ni wajibu wangu na ninajibu kuzifanya.

Napendelea ndevu zaidi kuwa nazo, lakini kunyoa nazichonga ilimradi zikae kwenye mfumo na mpangilio mzuri. Ila sipendi ndevu nyingi sana, ijapokuwa napenda ndevu kiujumla. Ila zisiwe nyingi sana kufanya kusababisha kwamba ziwe kama uchafu kwenye mwili. Hapana, ninahitaji ndevu na napenda ndevu. Ndevu zangu ni chache ndogo zilizokuwa katika upangilio sahihi.